Kwangu hesabu ni kama mchezo wa fumbo wa akili. Sikupenda sana shuleni ilikuwa ya kukariri formula kwa shilikizo la mtihani. Lakini sasa ninaona upendo wake tofauti. Hesabu inanivutia kama lugha ya ulimwengu. Ni bustara, inaleta amani na ina ina ukweli usiobadilika.

Kwangu kupiga chombo cha muziki ni kama kumaliza sentensi ya hisia zinazotamkwa. Sikupata bahati ya kujifunza vyema, lakini napenda kupiga piano kwa njia ya kujifunza. Sio kwa ajili ya kuimbwa. Bali ajili ya amani inayokuja ndani. Kila ni kitu kinaposimama na kusinzia noti tu uhai wangu na ule ukurati.

Kwanza ninakumbali kuwa mnyenyekevu, kuwa daima sina uwezo kamili Nikikumbuka na udhanifu wangu kama ile kusahau mipango, kuchora kwa wepesi au kukosa ubinifu Ninajaribu kuitazama kama fursa ya kujifunza mara nyingi wanaandika makosa yangu kwenye daftari na kuwauliza wezangu wanayoelewa zaidi waniele.

Kwanza, ninatumia vyombo vikubwa vya habari vina vyo julikana kwa ulaizi kama BBC Swahili, The Citizen na Nation Media. Hivyo wanapata msingi wa imara wa matokeo muhimu. Pili, napenda kufuatilia vyombo vidogo zaidi kwenye mitandao kama Twitter au Instagramu vina vyo toa habari za mitaa au sauti za watu wa kawaida.

Kwa pande wangu ninaweka picha chache sana mtandaoni. Ninapokuwa na hicho ni kwa sababu maalum. Kwa mfano, picha ya wasifu inayoonekana wazi kama LinkedIn ni kawaida. Ya uso wazi na nyuma ya upole. Picha za matokeo maalum kama harusi ya rafiki yangu. Ninaweka kwenye vyombo vinavyofungwa kama WhatsApp ama Facebuku. Si kwa umma.

Ututoni wangu nilikuwa na hadhi ya michezo ya utibiniifu nilijikuta nikijenga majumba ya michezo kwenye mchanga kwa vijiti na mawe nikifanikiwa kwa kuwa na mji wangu mdogo pia nilipenda sana kucheza michezo ya kubahatisha na ndugu zangu haswa kukimbilia kuelekea milimani wajioni kushirikiana kupanda miti na kuvuna matunda.